Ndiyo napenda sana kusikiliza redio kwa maana, napata habari za sasa na habari ambazo zinazo tendeka duniani Redio ni ya muhimu sana, yanifanya kujisikia na furaha sana kwa kuwa maneno yanayotendeka pahali ambapo siwezii fika na yapata kwaajili ya watangazajii hao wanao tangaza kwenye hiyo redio.